Nikweli kabisa kwamba napenda kupiga chombo cha mziki manake Hii ni namna ambao naitumia kupumzika wakati ambapo nimechoka Labda nimekua kazini Napo kuja na kuja kupiga chombo cha mziki li kujipumzisha, kujiliwaza na pia katika kupitisha ujumbe kama ulivyo kwa katiza zamani.

Mwalimu ambaye nae mkumbuka kutoka shuleni ni mwalimu ambaye niwasomo hisabati Manake huyu ni mwalimu ambaye ana ile hati ya kufunza ni jambo ambalo analifanya manake analipenda nani mwalimu ambaye alikuwa anapenda kuwa jumuhisha wanafunzi mara mingi katia mbapo wanafanya mambo ana wajumusha kwa maswali kwa kupeana kazi kidogo ambayo anaisaisha pale pale na kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi anaelewa.